Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Mimi jambo enye ni muhimu kwangu kwa dini ni maombi. Maombi sana sana ndiyo kitu ya maana. Nikiamka asubuhi, lazima niombe. Nikienda kanisani lazima niombe. Before niende, kabla niende kulala, lazima tena nisuali. Yaani maombi ni kitu muhimu sana kwangu katika dini. Kitu ingine katika dini muhimu ni kuenda kanisa, yaani ijumapili. Iyo ndiyo kitu ya muhimu sana kwangu.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubuhi Haya, jambo la kwanza mimi hufanya, utaratibu wangu nikiamka kila asubuhi. Naendanga, kutembelea msalani, ndiyo nitoe, zile kemikali zimekuwa kwa mwili usiku, yaani chakula nimekula jana usiku, naenda chooni, msalani, kutembea ndio nieze kujisaidia. Nikitoka msalani, nachukua mswaki wangu napiga mdomo mswaki. Ndio meno ikuwe freshi mdomo ikuwe na harufu nzuri. Sababu nimelala usiku mzima so mdomo ukiamka asubuhi haikuangi vile freshi vile. Kitu ingine mm hufanya ni kuoga, naingia bafuni naenda naoga mwili mzima ndiyo nisikie mwili ikiwa sawa nikimaliza navaa nguo zangu. Najiangalia kwa kioo kama niko sawa niko taratibu nikimaliza tena ndiyo navaa vizuri nguo zangu za kazini nikimaliza kujitayarisha hizo zote hadi kuvaa manguo zangu nimejiangalia kwa kioo naona nakaa vizuri ndiyo naenda jikoni naangalia kitu enye naeza uma uma kidogo kula breakfast pale alafu ndiyo naelekea kazini aste aste nachukua bagi yangu ni hiyo naelekea kazini siku yangu huwa inaanza hivyo.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Mimi kitu kubwa sana yenye nafanya kutia wenzangu moyo. Ni kama tuseme mimi nalipwa mshahara ya juu kuwashinda. Yao iko kidogo ama mtu ni mgeni. Huwa nampa ile mawaidha kwamba usingoje. Ukae tu hapo usikose kujituma ndiyo ujue kesho yako venye itakuwa ndiyo upate pesa mingi. So mimi nawapeanga mawaidha. Napata saa hizi kidogo jitie bidii ufanye bidii pale kazini ndio cheo yako kikue juu zaidi ndiyo pesa yako iongezeke. So unawapa mawaidha sana sana. Na mnaomba pamoja, mnakula pamoja. Mnaongea sana sana.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki Matumizi ya plastiki mimi naipunguzia pale unapokutana na plastiki imetupwa chini ama umenunua mafuta na chups ya plastiki unaitupa mahali kwenye inafaa kuwekwa kwa mahali kuna itwa dustbin mahali kwenye kuna wafadhua uchafu, halafu kuna wala watu wa kuja na magari wanachukuanga hizo uchafu zote wanaenda wanazikusanya tena mahali kuna gari inakuja inazichukwa inazirudisha mahali kwenye zinasiagwa tena zinarudiwa. So naziekanga mahali pazuri kwa dustbin mahali ya kuhifadhi uchafu situpi huku chini kiholelaholela.

Je unapenda sanaa ya aina gani mimi inapenda ile sanaa ya pale burudani. Mnakusanya watu wote wa kijijini yaani zile sanaa burudani ni kitu ya maana burudani sana sana ndiyo sanaa yenye mimi ningependa kuiiga kukusanya zile nyinyi wote pamoja kuna zile nyimbo mumetunga nyinyi wenyewe za shule, mnaigiza pale nyimbo, mnaigiza michezo lakini saa michezo na sasa nyimbo ndiyo sanaa yenye naonanga ni mzuri sana inalipa inakupeleka mbali halafu inafanya jina yako inakuwa ya maarufu.

Unafuata matukio ya kimataifa? Ndio, mimi nafuata matukio ya kimataifa pale naangalia kwenye masimu, kwenye mtandaoni. Ndio nijue taifa linaendelea vipi. Ndio tujue kama tuko mahali pazuri, ama hatuyuko mahali pazuri. Kwa hivyo mimi nafuata sana sana matukio ya kimataifa. Ndio tujue kesho yetu pia inakaaje sababu usipojua kimataifa venye kunaendelea. Hautajua kesho zile kazi zimetoka mpya ni gani. Hautajua ni wapi pia wanaandikana makazi, hautajua kuna nini taifa inapeana, kwa hivyo mimi nafuata sana matukio ya kimataifa.

Programu gani ya simu hutumia kila siku? Mimi programu ya simu yenye natumia kila siku ni zile podikasti zile za kuelimisha watu kuhusu maisha, kuhusu afya, kuhusu maendeleo, kuhusu jamii sanasana hizo ni programu zenye siezi sahau kuziangalia iwe ni asubuhi, jioni ama ni saa ngapi nimechelewa kulala. Hizo programu lazima niziangalie.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu Mimi timu yangu yenye naipenda ya mpira ya miguu ni kenya polisi ni kenya polisi pale kuna wale vijana wanajituma sana asubuhi wanaenda kufanya zile plaktisi jioni wanaenda kufanya zile plaktisi hawa wachezaji mpira wameenda mbali mbali sana wengine wamesafiri ng'ambo wengine wanajenga familia zao wengine wa kona watoto wengine wa kona pesa saa hizi pesa mingi zenye wenyewe hata ungetaka kujua kwenye wameotoka ungeingia tu kwa mtandao uangalie. So mimi kitu napenda kuhusu mpira wa miguu hawa wameenda mbali sana wako na pesa yaani wamepata mshahara mzuri kila mwisho wa mwezi ukifika kuna zile pesa zenye wanapata hii ndyo kitu napenda sana, wa kona hela mzuri, wanajulikana kimataifa na wanasafiringi sana.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini ile mafunzo ningependa kupata kazini ni kuhusu kufungua biashara kubwa yaani kukuwa mtu mwenye maarufu kwenye maisha mi mwenyewe niweze kupata niweze kujua huyo mfanyi mwana biashara mwenye ameniandika yeye alifungua aje biashara yake alikusanya aje pesa akitaka mkopo mahali fulani nani humpa hiyo mkopo ni nini yeye hupeana ndiyo anapata mkopo vitu kama hizo.

Nafanya nini kila jioni kabla ya kulala mimi napenda nikimaliza kula naenda napiga mdomo mswaki nikimaliza kupiga mdomo mswaki naenda pale naoga naoga mwili nasikia vizuri imetulia nikimaliza naenda navaa manguo za kulala ndiyo nilale ama naomba kwanza naongea na mungu wangu kwanza ndiyo namwambia asante kwa siku njema halafu ndiyo naenda pale nalala.

Unawianishaje kazi na maisha ya kibinafsi? Yaani maisha ya kibinafsi ni maisha kujitegemea. Kuna venye ukiishi kujumisha kujibinafsi ni mzuri. Kuna wengine hawapendi mambo yao yakitoka nje. Kuna watu wengi wanapenda sana yaani kwenye wanaisha hawapendi kutembelewa na wageni. Sababu either wanafanya vitu zao huko ndani. Ama hawataki kutembelewa na watu sababu wakona vitu zao zenye wamejiekea. So maisha ya kibinafsi pia naipenda pia ni mzuri.

Uzoefu gani wa kushangaza umewahi kupata? Uzoefu wa kushangaza mimi ambayo ushawahi kunipata ni pale kwenye sina hela kabisa lakini nakuta wengine wananiambia wanataka hizo hela. Mtu ana insist umtumie hela na kabisa anajua hauna, lakini anataka wewe mwenyewe kabisa umpatie hiyo hela na anajua we mwenyewe hauna. Si hiyo ndio jambo uzoefu wa kushangaza sana. Anataka utume hela na anajua hauna kazi so wanabidi wakuambie utume na unatuma.

Shughuli yako ya kupendezwa ni ipi? Shughuli yangu mimi ya kupendezwa ni pale nimeamka asubuhi nimeenda kazini kila kitu imekua sawa nimepata wateja wengi nimepata hela mingi nimerudi nyumbani nikiwa mzima yaani sina stress hakuna kitu inanisumbua hiyo ndio shughuli huwa inanipendeza sana sana.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho Kuhusu wasilisho mimi najisikia siyuko sawa sana kwa hivyo kwa sababu kuna viungozi mnaeza chagua mkiwaeka pale kwenye viti wawasilishe unasikia yaani zile matakwa wanafaa aende huko kuwapelekea yeye hawasilishi kwa hivyo mimi sijisikii nikiwa sawa.

Unapenda kuenda madukani lini? Mimi napenda kwenda madukani mara moja kwa wiki sababu tena hiyo si yaani vitu zangu mimi huwa naenda nanunua mara moja kwa mwezi so madukani labda niende mara moja kwa wiki kuchukua vitu kidogo kidogo ambazo zimeisha kama nimenunua shopping.

Unapendelea mahali pa kimya ama au pa kelele mimi mahali kwenye napendelea ni mahali kwenye kumekimya mahali kwenye hakuna kelele yaani mahali kwenye kumekimya unaeza kaa ufanye vitu zako utulie ulale na hakuna mtu ambaye anakusumbua kwa hivyo mimi napenda mahali kwenye kumekimya sana.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri, mi napendelea kitanda kizuri sababu kitanda kizuri unaweza kilalia, usikie mwili imetulia, usikie mwili liko sawa halafu kitanda ni mahali kwenye unafaa ukienda kulala kwenye shida zako nyingi umekua nazo ukifikiria ukienda ulale pale ni unasikia mwili umetulia kwa hivyo napenda kitanda kizuri.

Unapenda kuenda madukani lini? Ee mi napenda kuenda madukani mara moja kwa wiki sababu mimi shopping zangu mi hufanya mara moja kwa mwezi. So madukani labda kununua ile kitu enye nimesahau moja moja lakini si sana. So madukani twaenda mara moja hapo kwa mwezi.